Je, unapenda kukula samaki? Ndiyo, napenda kukula samaki. Sana sana napenda ile samaki ambayo inaitwa tilapia. Lakini sipendi ile samaki inaitwa omena. Hiyo samaki hukuwa ndogo sana na hatuwezi shiba. Samaki ya tilapia ni mzuri sana na inasaidia mwili.